Ndiyo napenda kucheza mziki ninaipiga gitaa na pia zizi ya kitamaduni mara nyingi hucheza nyimbo za kiswahili za enzi za nyuma na pia nyimbo za kisasa napenda kuwa na watu wengine na kuunda sauti pamoja.

Napenda kitanda kigumu kidogo. Si kigumu sana wala sila ini sana. Kitanda kinachoto a msaada na kutosha kwa mgongo na kiunzi mwili. Kuna nisaidia kulala vizuri na kuamka bila maumivu.

Ninacharge simu yangu mara moja kwa siku kwa kawaida usiku kabla ya kulala. Ikiwa natumia simu sana kwa kazi au kutazama video inaweza kuchajiwa mara mbili Laptop ninacharge kila siku pia hasa ikiwa imetumika kwa muda mrefu.

Ningependa kutembelea japani, napenda mchanganyiko wa utamaduni wa kale na teknolojia ya kisasa, ningependa kuona mahekalu ya kijapani, kula vyakula vyao vya kipekee kama sushi, na kujionea mitindo ya miti ya cherry blossom.

Ninaangalia barua pepe mara tatu kwa siku asubuhi baada ya kuamka mchana baada ya kabla ya chakula na jioni kabla ya kumaliza kazi wakati mwingine naangalia tena usiku ikiwa nafanya kazi za ziada au ninasubiri ujumbe muhimu.

Zawadi bora niliowahi kupokea ni saa ya mkono niliopewa na baba yangu siku ya kuzaliwa kwangu nilipokuwa na miaka kumi na mbili. Ilikuwa ya rangi ya kahawia na ilikuwa ya uwezo wa kukaza mwanga wakati wa giza. Ilikuwa ni ya ishara ya kukua na kujiamini kwangu.

Seta muhimu zaidi ya kampuni ni sera ya ubunifu na ushirikiano. Kampuni inayowapa wafanyakazi wake nafasi ya kuibua wazo jipya, kushiriki maoni na kujaribu mbinu mpya huboresha utendaji na kumfanya mshiriki yoyote ajisikie thamani.

Ninajitahidi kueka usawa wakati ya kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga wakati na kueka mipaka. Kwa mfano, ninajiepusha na kazi baada ya saa, saba, siku na wikendi uzitenga kwa familia, masomo na burudani.

Aina ya keki ninayo ipenda zaidi ni keki ya chokleti na vanilla marble. Inamchanganyiko mzuri wa uchungu wa chokleti na utamu wa vanilla. Napenda hasa ile yenye frosting ya cream cheese na kukoa juu.

Katika timu mimi hujitahidi kuwa mshirikiaji anayesikiliza kutoa mawazo na kuunga mkono wenzangu. Ninaamini ushirikiano bora unahitaji uwezo wa kusikiliza kuwajibika na kufanya kazi kwa lengo moja.

Ndiyo mara nyingi inaniuma vitu kwa kutumia simu yangu natumia programu kama Mpesa, Tigopesa au programu maalum ya kampuni za usafiri kama Air Tanzania au Ubongo Buzz ni rahisi sana na huhifadhi wakati.

Ndio, napenda mvua hasa wakati inanyesha kwa nguvu na kufanya mazingira kwa maji na baridi. Napenda hasa harufu ya udongo baada ya mvua. Pia napenda kusikiliza mvua inapogonga paa na kujisikia salama ndani ya nyumba.

Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano mara nyingi. Kwa mfano, ninapigia simu za video kwa familia yangu nje ya nchi kwa kutumia Whatsapp au zoom. Pia, kazini tunatumia mikutano ya video kwa kushirikiana na wenzangu walio mbali.

Ninahifadi pesa kwa kuanzisha bajeti na kuziweka akiba kwenye akaunti ya benki na akiba ya simu kama Mpesa. Kwanza ninaamua kiasi cha pesa nitakachotumia kwa mahitaji ya kila siku kama chakula na usafiri na kiasi nitakachohifadhi.

Wakati mkubwa wa baseballing niliouona mwaka wa elfu mbili na nne. Wakati boston red waliposhinda world series baada ya miaka themanini na sita bila kombe. Nikikumbuka nilikuwa nikitazama mchezo wa saba kwenye televisheni na marafiki. Nilihisi msisimuko mkubwa na furaha isio aminika. Hata leo ninapofikiria kuhusu wakati huo nahisi motisha na tumaini.

Ninaangalia wiki yangu ya kazi kwa kutumia kalenda ya simu na programu kama Google Calendar. Kila Jumatatu napanga kazi muhimu kwa siku zote na kila asubuhi ninaangalia orodha yangu ya majukumu. Pia hutumia programu ya Trelo kufuatilia miradi.

Wakati wa baridi kali mimi huwa najilinda kwa kuvaa nguo nene, sweta, soksi nene na blanketi. Mara nyingi huwa nafanya jiko la moto au kukaa karibu na jiko la umeme. Napenda kunywa chai au uji moto ili kunipasha joto ndani.

Ninawatia moyo watu wenzangu kwa kuwasikiliza kwa makini kuwapa maneno ya kutia moyo na kuwasaidia wanapokumbana na changamoto. Pia huwapa ushauri mzuri na kuwaonyesha kuwa wanawezakufanikiwa.

Mimi ni mtu wa kuwahi napenda kupanga mambo yangu mapema ili nipate nafasi ya kutulia na kufanya mambo bila haraka. Kuwahi hunifanya kuwa na utulivu na kufanya kazi yangu vizuri.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni juisi ya matunda, hasa juisi ya chungwa. Napenda kwa sababu ni tamu, ina vitamini na hunipa nguvu, pia hunifanya ni jisike mwenye afya na mwenye nguvu siku nzima.

Iko wapi ni swali la kiswahili linalo tumika kuuliza eneo au mahali kuliko na mtu.